Ndo mtu aweze kushirikiana na timu yake kushirikiana na timu yake kwanza humanisha kufanya kazi pamoja ili kufikia malengo ya pamoja kwa kushiriki mawazo, rasilimali na majibu. Hii inahusisha mawasiliano wazi kuaminiana na kushiriki majukumu. Shuguli za kushirikiana ni kama kushirikiana katika kufuatilia na kutatiza mawazo, hiyo ni moja. Pili, fanya mazoezi ya timu ili kujenga timu yenyu, ili kuboresha mawasiliano. Shiriki maoni na sifa, shiriki katika maoni na sifa, ili kuimarisha uwajibikaji wa kila mtu.